Napenda mtaa wangu kwa sababu unautulivu mzuri, watu niwakarimu, una usalama, unaimarika, huduma, muhimu, zinapatikana karibu, na mazingira ni safi. Pia ni na thamini mshikamano wa majirani, salamu za siku na hali ya kuaminiana inayofanya maisha yawe rahisi na lenye furaha.

Nakabili makosa kazini kwa kuyakubali mapema, kuchunguza chanzo chake kwa utulivu, kujifunza kutokana nayo na kurekebisha haraka. Pia uwamba ushauri inapo hitajika kuwajulisha wahusika kwa uwazi na kuhakikisha hatua za kuzuia kurudia zina wekwa ili kuboresha utendaji kazini kwa maendeleo endelevu bora.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwangu ni Michael Jordan kwa sababu ya nidhamu, uongozi na ujasiri wake mkubwa nakumbuka michezo yake ya mwisho akiwa na ufanisi wa ajabu. Ujuzi wake hunifanya nijisikie msisimuko, heshima na motisha kubwa sana leo.

Ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa kupanga mapema, kufanya shughuli za mwili, kusoma vitabu na kuzungumza ana kwa ana. Itakua changamoto kidogo lakini itanisaidia kutulia, kutafakari, kuimarisha mahusiano na kuthamini muda halisi wa maisha ya kila siku bila shinikizo.

Ninafanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema, kwa sababu, akili huwa tulivu na makini wakati huo. Nina kuwa na nguvu nyingi, kelele huwa chache mawazo upangwa kwa urahisi, maamuzi ufanyika kwa umakini, na tija yangu uongezeka sana kila siku, bila usumbufu wa wote.

Napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu hunisaidia kujieleza kwa ubunifu. Ninapochora na hisi utulivu, furaha na umakini. Rangi hunipa nafasi ya kufikiria kwa uhuru, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali yangu ya kihisia kila wakati. Uniachia hisia nzuri sana.

Napenda kuimba kwa sababu hunipa furaha na uhuru wa kujieleza. Ninapoimba nahisi kujiamini, kupunguza msongo wa mawazo na kuungana na hisia zangu. Sauti hunipa utulivu, matumaini na nguvu ya kuendelea kila siku kwa maisha la liloja mwelekeo chanya thabiti zaidi sasa.

Napenda kuvaa vipuli kwa sababu unipa kujiamini na mtindo wangu binafsi. Vinaboresha mwonekano wangu na kunifanya nijisikie nadhifu. Nina vifaa katika siku za kawaida na hafla maalumu na hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye uthabiti wa kujithamini zaidi sana leo.

Napenda chakula cha jadi, cha ugali na mboga za kienyeji kwa sababu hunipa, nguvu, hunikumbusha nyumbani na huleta pamoja familia. Ladha zake ni rahisi ya asili na hunifanya nijisikie kushiba, kuridhika na kujivunia utamaduni wetu kila siku bila kuchoka kamwe.

Rafiki yangu wa karibu nilikutana naye shuleni miaka iliyopita. Tulianza kwa masomo pamoja kisha urafiki ukakua. Tunashirikiana mawazo, kucheka na kusaidiana uaminifu, heshima na ukweli wake hunifanya nijisikie salama. Ni rafiki anayenisikiliza kunitia moyo na kunikubali bila masharti yote ya maisha yangu ya kila siku kwa furaha na utabiti mkubwa.

Nashirikiana na timu kwa kusikiliza mawazo ya wengine, kushiriki kwa uwazi na kuheshimu majukumu ya kila mtu. Nina wasiliana mara kwa mara, kusaidia panapo hitajika na kukubali maoni tofauti. Kushirikiana hunisaidia kujenga imani, kufikia malengo ya pamoja na kuboresha matokeo ya kazi kwa mafanikio endelevu kila siku kazini.

Napenda filamu za hadithi halisi zinazo hamasisha na zenye mafunzo ya maisha zinanivutia kwa sababu hunipa hisia, kunifundisha na kunifanya nifikirie. Napenda pia filamu za vichekesho ambazo hufanya nijisikie furaha, kutulia na kuondoa msongo wa mawazo. Zinamburudisha na kunipa wakati mzuri bila kuchosho kamwe.

Ninasasisha vifaa yangu pale, inapobidi kulingana na hali na uwezo wangu. Sifanyi mara kwa mara bila sababu huangalia utendaji, usalama na mahitaji ya kazi. Nikiona havifanyi vizuri tena, huchukua hatua ya kuboresha ili kuendelea, kufanya kazi kwa ufanisi, utulivu na, kuepuka usumbufu usio wa lazima katika maisha ya kila siku.

Nimewai kununua tikiti za Tukio Mara Kadhaa, nilinunua kwa tamasha na mechi, nilijifunza kupanga mapema na kulipa kwa usalama na kuifadhi tikiti vizuri. Uzoefu huo ulinipa furaha, nidhamu na kumbukumbu zuri pamoja na kudhamini muda, fedha na mipango bora ya burudani katika maisha yangu ya kila siku, kwa umakini zaidi sasa.

Napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu na hewa safi. Ninapenda kusikia sauti za ndege na upepo. Kutembea huko hunisaidia kupunguza mawazo, kufikiria kwa kina na kuungana na asili. Hunifanya nijisikie mwenye nguvu, furaha na uwiano mzuri wa kihisia katika maisha ya kila siku.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kupika vyakula vya kisasa na vya asili. Ujuzi huu ni muhimu kwangu ili kuboresha afya, kuonyesha ubunifu na kushirikiana na familia. Nilijaribu mara chache awali, lakini sina mbinu kamili. Nitajifunza kupitia vitabu, video na mafunzo ya ki vitendo. Sasa ni wakati mzuri wa kuanza.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kupumzika kula chakula kidogo na kutafakari kuhusu kazi. Pia napenda kutembea kidogo, kuzungumza na wenzangu na kupanga ratiba ya siku. Mapumziko hufanya akili ipumzike, mwili ujisikie vizuri na kurudisha nguvu, tija na motisha ya kuendelea na shughuli kwa ufanisi mkubwa.

Ninagawanya taka zangu kwa makini ili kulinda mazingira. Ninatenganisha chafu zinazoweza kuchakatwa, mabaki ya chakula na taka zisizoweza kutumia tena. Hii husaidia kupunguza uchafu, kurudisha rasili mali na kuhimiza maisha safi. Kila mara ninajitahidi kufanya hivyo nyumbani, kazini na mahali popote kwa uwajibikaji mkubwa.

Malengo yangu kazini ni kuongeza ufanisi, kujifunza ujuzi mpya na kuimarisha ushirikiano na wenzangu. Pia ninataka kufanikisha miradi kwa ubora, kushinda changamoto kwa nidhamu, na kukuza nafasi yangu ya maendeleo. Malengo haya usaidia kutimiza ndoto zangu, kuleta tija na kufanya kazi yangu iwe yenye maana kila siku.

Leo hali ya hewa ni, jua na upepo mdogo unapozunguka. Joto linanifanya nijisikie raha na nikiwa huru. Nimevaa nguo nyepesi ili kustarehe. Ninapenda hali kama hii kwa sababu hunipa motisha. Nitapumzika kutembea kidogo nje na kufurahia mwanga wa asili kwa ufuraha.

Mfanya biashara bora ninayemjua ni mama yangu ambaye ana wajasiri ya mali wengi. Ninampenda kwa bidii, uaminifu na mbinu zake za kuongoza. Nakumbuka alipoanzisha biashara ndogo ikawa kubwa kwa udhabiti. Nimejifunza uvumilivu, nidhamu na ubunifu. Kuniwazia sana na kunipa motisha ya kufanikisha malengo yangu binafsi kazini.

Kumbukumbu mzuri za shule ni wakati wa michezo, masomo ya pamoja na michezo ya marafiki. Nakumbuka kucheza kushirikiana katika miradi na kushinda mashindano ya darasa. Kila tukio lilinifundisha ujasiri, urafiki na nidhamu. Nilifurahia kila siku kujifunza na kuunda marafiki wa kweli wa maisha.

Nimewahi kuona bahari na uzoefu uo ulikuwa wa kuvutia sana. Nilifurahia upepo mwanana, sauti ya mawimbi na muonekano mpana wa maji. Bahari ilinipa utulivu, furaha na hisia ya mshangao. Ilinifanya nitafakari maisha kupenda asili na kuthamini uzuri wa mazingira kwa kina zaidi.

Ninatoa sadaka na michango mara kwa mara ili kusaidia wengine na jamii. Ii ni kwa sababu hufundisha, ukarimu, huruma na mshikamano wa kijamii. Sadaka husaidia kanisa, jamii au wahitaji. Hii hunifanya nijisikie furaha, kuridhika na kuwa na maana katika maisha yangu ya kila siku kwa mawazo wazi na dhabiti.

Chakula ninachokipenda zaidi; ni ugali na samaki wa kukaanga. Ninapenda kukila nyumbani pamoja na familia. Ladha yake ni tamu, yenye nguvu na ya kuridhisha kabisa. Nilijaribu mara ya kwanza nikiwa mdogo. Mama yangu aliniambia jinsi ya kupika. Mara ya mwisho niliukula jana alfajiri na furaha.

Ninajifurahisha wakati wa furaha kwa kucheka, kucheza na kushirikiana na marafiki au familia. Pia napenda kusikiliza muziki, kuzungumza na kufanya shughuli za burudani. Furaha na hunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mtulivu. Hii hunipa kumbukumbu zuri na motisha ya kuendelea kufurahia maisha kila siku.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nyuila imara, kubadilisha mara kwa mara na kuepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo. Hutumia mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii, kuthibitisha vyazo kabla ya kubofya viungo na kusasisha programu. Pia huepuka mitandao isio salama, hutumia uthibitishaji wa hatua mbili na kuwa makini ninapotoa ruhusa za programu mbalimbali kila siku.

Napata habari kutoka vyanzo vya kuaminika kama vile magazeti, redio, televisheni na mitandao ya habari zenye sifa zuri. Pia hupata habari kutoka kwa marafiki, familia na walimu au wanasayansi. Ninaangalia ukweli wa taarifa, kulinganisha vyanzo na kuchambua kabla ya kuamini. Hii hunisaidia kuelewa dunia, kufanya maamuzi bora na kukua kiakili kila siku bila kupoteza ukweli wowote muhimu.

Napenda kutembea katika maeneo tulivu yenye mazingira ya asili kama bustani, vijiji au kando kando ya barabara zisizo na kelele. Kutembea huko unipa nafasi ya kufikiria, kupumzisha akili nakupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kutembea pamoja na marafiki ili kuzungumza na kucheka. Kutembea hunisaidia kuwa na afya, furaha, na uwiano mzuri wa maisha yangu ya kila siku.

Ninathamini mafanikio yangu binafsi kazini kama kukamilisha miradi kwa wakati, kupata maoni chanya kutoka kwa wateja na kuimarisha ushirikiano na timu. Pia ninathamini kujifunza ujuzi mpya, kushinda changamoto ngumu na kuongeza ufanisi wangu. Mafanikio haya hunipa furaha, motisha na utabiti wa kufanya kazi bora kila siku bila kuchoka.

Nachukua muda kuwasikiliza wezangu, kuwaheshimu na kuwapongeza wanapofanya vizuri nawasaidia wanapokwama kushiriki maarifa na kuonyesha mfano wa bidii. Pia uimiza mawasiliano wazi kusherehekea mafanikio madogo na kuwakumbusha malengo ya pamoja. Kufanya hivyo ujenga kuaminiana, motisha na mazingira chanya za kazi na yawawezesha kila mmoja kutoa uwezo wake kamili kila siku kwa kuzingatia utu, msaada uendelevu, uwajibikaji na heshima kazini ili timu ikue na kufanikiwa pamoja katika malengo yawe ya muda mrefu.

Nafuata timu ya yanga kwa sababu ina historia ndefu na mashabiki wengi wenye shauku. Timu hii inacheza kwa nidhamu, mbinu zuri na mshikamano wa wachezaji. Kufuatilia mechi zake kunanipa furaha, msisimuko na motisha ya kushirikiana na wapenzi wengine wa mchezo. Napenda pia kujifunza mbinu zao kuona maendeleo ya wachezaji na kusherehekea mafanikio yao. Hii hufanya michezo iwe burudani, elimu na kumbukumbu nzuri kila siku.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kufanya kazi usiku. Asubuhi akili yangu huwa tulivu na makini zaidi. Napata muda wa kupanga siku, kufanya kazi muhimu na kujitunza. Usiku hutumika, kupumzika na kutafakari. Kuamka mapema hunisaidia kuwa na nidhamu, tija, afya bora na uwiano mzuri wa maisha yangu ya kila siku. Hii huniwezesha kukamilisha malengo, kupunguza msongo na kuanza siku kwa nguvu chanya na matumaini mazuri kila asubuhi yangu binafsi.

Nawafahamu majirani zangu vizuri. Tunapendana kuzungumza mara kwa mara na kusaidiana pale inapohitajika. Hii inatengeneza mshikamano wa kijamii, usalama na furaha nawajua majina yao, familia zao na tabia zao. Urafiki huo hunifanya nijisikie salama, kuungana na jamii na kuwa na maisha lenye utulivu na heshima kila siku. Napenda kushiriki habari, sherehe na changamoto pamoja nao.

Natumia wifi na data ya simu kulingana na mazingira niliyopo. Nikiwa nyumbani au kazini, hutumia wifi na kwa sababu ni imara na nafuu. Nikiwa safarini, hutumia data ya simu kwa urahisi. Kila moja ina faida zake. Mchanganyiko huu hunisaidia kuwasiliana, kupata taarifa, kufanya kazi na kuendelea na shughuli zangu bila kukwama. Hii hunipa uhuru, ufanisi na mwendelezo mzuri wa maisha ya kidigitali kila siku.

Napenda kipindi cha televisheni cha habari na burudani kwa sababu huchanganya elimu na burudani. Ninapo pitia hupata taarifa muhimu, masuala ya jamii na mawazo mapya. Hii hunisaidia kuendeleza maarifa, kuboresha maamuzi na kufurahia wakati wa starehe. Napenda pia vipindi vinavyo hamasisha, vinavyo chekesha na vinavyo fundisha kwa namna ya kuvutia kila siku bila kuchosha au kupoteza muda wangu.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia na marafiki karibu. Sherehe zinajumuisha chakula kizuri, keki tamu na kucheka pamoja. Nakumbuka sherehe ya mwaka jana ilikuwa ya furaha tele. Ninapenda keki ya chokoleti na chakula cha kienyenji. Siku ijayo ningependa zawadi zenye maana ya kuimarisha burudani au kujifunza ujuzi mpya. Sherehe hunifanya njisikie furaha kuthaminiwa na mshikamano wa kijamii kila mwaka.

Ningependa kujaribu mchezo wa mlolongo wa nje kama kupanda milima au michezo za maji. Mchezo huu unavutia kwa sababu hunipa changamoto, hufundisha ustadi wa mwili na akili na hunifanya nijisikia huru. Pia unasaidia kubwaresha afya, mshikamano na marafiki na kunipatia kumbukumbu zuri, furaha tele na motisha ya kuendelea kujifunza mambo mapya kila siku bila kuchoka au hofu yeyote.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi, kujifunza na mawasiliano na wenzangu. Husaidia kuandika ripoti, kutafuta taarifa na kushirikiana katika miradi. Pia hupumuzika kwa kutanzama habari, burudani na kusoma. Kompyuta huniwezesha kuwa na tija, kupanga shuguli na kuongeza ufanisi. Hii inarahisisha maisha yangu ya kila siku, kunisaidia kufanikisha malengo na kunipa nafasi ya kuendelea, kujifunza na kuunda kila kitu kwa usahihi mkubwa.

Naoga mara moja kwa siku kwa kawaida asubui, kuoga ufanya mwili wangu uwe safi, unatushe na kunipa nguvu za kuanza shuguli za siku. Wakati mwingine nikifanya mazoezi uoongeza kuoga mara mbili, kuoga unisaidia afya ya ngozi kupunguza arufu na kunifanya nijisikie mtulivu nathifu na tayari kukambiliana na shuguli za kila siku kwa furaha na tija tele mbila shida yoyote.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kupika vyakula vya kisasa na vya kienyeji. Ujuzi huu ni muhimu kwangu ili kuboresha afya, kuonyesha ubunifu na kushirikiana na familia. Nitajifunza kupitia vitabu, video na mafunzo ya vitendo. Kujifunza kunanisaidia kujiamini, kuunda kumbuku nzuri na kuongeza tija yangu kila siku katika maisha ya kila siku na shuguli zangu binafsi.

Rangi yangu ya kupendezwa ni buluu, hunipa utulivu, amani na hisia nzuri za furaha. Napenda kuona buluu katika mavazi, vyombo na mazingira ya kila siku. Rangi hii huniwazia uhuru, matumaini na mshikamano na asili. Buluu hunisaidia kufikiria kwa utulivu, kufanya maamuzi vizuri na kuunda kumbukumbu zuri. Napenda kutumia buluu kuonyesha utu wangu, mtindo na hisia zangu kila siku bila kuchoka.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujua lugha nyingi ili kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbalimbali. Uwezo huu utanisaidia kuelewa tamaduni tofauti, kupata marafiki wengi na kuongeza maarifa yangu. Pia ungeweza kunisaidia kufanya kazi kwa urahisi, kushiriki ujuzi na kujifunza kila siku. Uwezo uu hunipa uhuru, kujiamini na motisha ya kukua binafsi, kuongeza tija kazini na kuunda kumbukumbu nzuri, furaha na mafanikio katika maisha yangu ya kila siku bila vizuizi.

Napenda wanyama kama mbwa kwa sababu ni waaminifu sana. Pia napenda paka kwa sababu ni wasafi na watulivu. Wanyama hunipa furaha, faraja na hisia ya upendo wa kweli. Napenda kuwalea nyumbani kwa kuwapa chakula na ulinzi. Kuwa karibu nao hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wanyama hunifundisha huruma, uvumilivu na uwajibikaji wa kila siku. Napenda wanyama kwa sababu hufanya maisha yawe na maana. Kila siku huongeza furaha yangu binafsi kwa kiasi.

Napenda chakula cha haraka mara chache, hunifanya nijisikie raha na furaha kwa muda mfupi. Hata hivyo, si sahihi kula mara kwa mara kwa hafya. Ninapo pendelea nakula kwa kiasi kidogo na kuzingatia usafi. Chakula cha haraka hufanya maisha kuwa rahisi wakati wa shuguli nyingi. Husaidia kuokoa muda, hupumuzisha akili kidogo. Hutoa ladha tamu, lakini kila mara ninajitahidi kula vyakula mbora na vya afya. Hii hunisaidia kuendelea kuwa na nguvu, furaha na afya njema kila siku bila kuathiri mwili.